Iyo, kwa namna yangu, nasaidia jamii kwa kutoa elimu na tarifa. Kujibu maswali kufafanua mada ngumu na kusaidia watu kujifunza vitu vipia. Shuleni, kazini, biyasharani hafia ya jumla. Kusaidia kutua matatizo, kutatua matatizo. Pia kwa masisha na kutia moyo kukuza mawasiliano bora. Kuwa daraja la marifa. Kwa kifupi nipo hapa kusaidia watu kusaidihana. Marifa ya yani marifa ya kitumika jamii inaimarika.

Kwa maoni yangu, sera ya uadilifu na uwajibikaji ndio muhimu zaidi kwa kampuni yoyote. Kwa sababu hizi, inajenga imani, wateja, wafanyakazi na washirika wanaamini kampuni inayofuata maadili wazi ya haki. Pia ina linda wafanyakazi, ina linda kampuni kisheria. Ina ongoza maamuzi magumu inajenga utamaduni bora wa kazi hapa ni pale ambapo watu hufanya kazi kwa uwazi, heshima na uwajibikaji. Kwa kifupi kampuni bila sera imara za maadili hata ikipata faida msingi wake huwa dhaifu.

Kazini, changamoto kuu inazo, ninazo kutana nazo ni hizi. Mahitaji tofauti ya watu, watu wana malengo viwango na matarajio tofauti. Wengine wanataka majibu mafupi, wengine ya kina sana. Maswali yenye muktadha mdogo, wakati mwingine mtu anauliza maswali bila maelezo ya kutosha. Hivyo nahitaji kubashiri au kuuliza ufafanuzi. Pia mada nyeti au mzito. Kuna maswali yanahusu hisia, migogoro au maamuzi, makubwa ya maisha. Inahitaji umakini na lugha ya heshima. Pia mipaka ya taarifa. Siku kila kitu inaweza au napaswa kujibu hasa maswala ya kitaalamu sana kama tiba au sheria bila mtaalamu husika. Kubaki sahihi na msaada kwa wakati mmoja kusaidia kusaidia bila kupotosha na kusema sijui. Pale inapobidi lakini changamoto hizi pia ndizo zinazonifanya niwe makini zaidi. Lengolangu ni kusaidia kwa njia iliyo wazi salama na yenye manufaa. Kama ungekua uwezo, wewe, changamoto yako kubwa kazini, ungekuwa tu ni jeki, kupigwa jeki.

Kuna aina nyingi za keki kulingana na ladha viumbato na matumizi. Izi ni maarufu. Keki ya vanila, keki ya chokoleti, keki ya matunda, keki ya ndizi, keki ya karoti, keki ya chungwa, keki ya siyagi, ama butter cake, keki ya sifogo, keki ya arusi, keki ya birthday. Kuna pia keki za kisasa kama red velti Cheskeki sana sana mi napenda keki ya arusi maana hukua imekolea ile krimi krim hio ndo keki ambayo huwanaipenda.

Ninashiriki katika jamii kwa njia sisizo za moja kwa moja lakini zenye mchango mkubwa. Kuelimisha, kutoa maarifa, maelezo na ufafanuzi unaosaidia watu kufanya uamuzi bora. Kushauri na kutatua matatizo, kusaidia watu binafsi au vikundi kupata suluhisho la changamoto zao. Kukuza ujuzi, kusaidia watu kujifunza stadi mpya hasa hasa kitaalamu, biashara na kijamii kuhamasisha mazungumzo chanya. Zaidi hii kusaidia watu kuwasiliana kwa heshima na kuelewana. Kwa kifupi mchango wangu ni maarifa, kuongeza msaada, kuongeza mwelekeo. Nikisaidia mtu mmoja adhari huenea kwa jamii nzima.

Ningependa kuitembelea nchi ya japan. Kwanza, nchi ninayoipenda kuitembelea ni japani. Ni nchi iliopo Asia na inajulikana kwa maendeleo yake makubwa katika teknolojia na utamaduni wa kipekee. Pili, ninaitamani nchi hio kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa maisha ya kisasa na mila za kale. Japani ina miji ya kisasa kama Tokyo pamoja na maeneo ya kihistoria yenye mahekalu na majumba ya kale. Tatu nakumbuka kuwa niliwahi kusikia kwamba Japani ni nchi safi sana. Watu wake ni wa heshima na wana nidhamu kubwa. Pia nimesikia kuhusu train zao za kasi zinazo itwa Shikanise. Ningependa kuona mlima Fuji. Mji wa Tokyo, Mahekalu ya Kyoto Na kushuhudia maua ya Cherry Blossom Ama Sakura. Ningependa kuonja vyakula vya asili kama sushi. Mwisho ni nahisi furaha na msisimko ni napofikiri kuhusu safari hio. Ningekuwa na hamu kubwa ya kujifunza utamaduni wao na kupata uzoefu mpya wa maisha.

Ndiyo napenda sana kupiga picha. Kupiga picha hunifanya nifurahi ni kumbukumbu za maeneo niliyotembelea watu niliokutana nao na matukio mazuri. Pia hupendeza hupendeza kunisaidia kuifadhi matukio muhimu na kuyaangalia tena baadae.

Wakati umeme unapokatika ufanya mambo kadhaa kulingana na hali. Kwanza utumia mda huo kupumzika au kuzungumza na familia. Pili, uangalia simu hikiwa na chaji ili kupata taarifa au kujiburudisha kidogo. Pia ku huandaa mshuma au taa ya betri kwa mwanga kwa mwanga wakati mwingine hutumia mda huo kusoma. Kupanga kazi zangu au kufikiri mambo muhimu mpaka umeme utapo utapopatikana tena.

Juisi ya tunda ninayoipenda sana ni juisi ya embe embe pia hiyo tunda lenyewe hilo tunda la embe naipenda maana huwa nasikia ni tamu, ina ladha tamu na huburudisha sana. Hasa ikiwa baridi, hiyo juisi ya embe. Pia napenda juisi ya chungwa kwa sababu ina vitamin C nyingi na ni zuri kwa afya.

Rafiki yangu wakaribu, anaitwa John, tulipatana kwa darasa, tulipatana tu kwa darasa kidato cha kwanza, shule ya upili ya Chicago Boys, tulimefanya mambo mengi na yeye tumesoma pamoja, tumefanya mitihani pamoja, tukacheza pamoja, pia, tukafanya kazi pamoja, tumefanya fanya kazi pamoja, na kinacho nifanya niwe rafiki yake kwa kweli kuwa nijamaa ambaye anaurafiki, hanaubaguzi. Nigependa kusema rafiki yangu anarohosafi tu. Anarohosafi.

Wakati mwingine, wakati si sifuatili kisiku, lakini siku enye ambayo sina kazi mingi, ndo naeza kuchangamukia nikafua manguo, hasa hasa hapo ni weekend, weekend, ndo huwa napata muda mzuri wa kufua manguo zango na yangarisha. Lakini huwa sifuatili siku, siku yenye najisikia leo sina kazi mingi, usiku naeza kuosha nafua manguo hivo yanangara.

Naamu, napenda mauwa sana, maana, mauwa, mauwa ya naishara zake tuta, mauwa pia urembesha nyumba, urembesha, yani urembesha kila kitu, pia mauwa kieko kwa mguo, mauwa uwa uwa ya urembo, yani, napenda mauwa juu urembo tu.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni pamoja na kuboresha ufanisi wa kazi kujifunza ujuzi mpya na kupata imani kutoka kwa wasimamizi na wenzangu kwa mfano nimfanikiwa kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora mzuri. Jambo linalo nifanya nipongeziwe kazini. Pia nimejifunza kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Kutatua changamoto na kubeba majukumu mapya mafanikio haya yamenisaidia kukua, kitaaluma na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Nilipokuwa mtoto nilikuwa napenda tu kucheza na watoto wenzangu. Nilikuwa tu sikuwa mchokozi nilikuwa tu nilikua tu mpole. Nilipenda tu sherehe tu sherehe ndogondogo tu. Pia nakumbuka nilikuwa pamoja na rafiki yangu halikuwa naituwa keren. Nilikuwa napenda tu. Niliitaka tusherekee nayeye huko michezoni. Naikumbuka kumbukumbu hii kwa sababu marafiki ambao tulikuwa tunacheza nawao hivyo hizo si enzi. Walifariki wote. Hila ni nikumbuka haya haya nikumbuka hiyo hizo habari. Watu. Najisikia tu roho iko chini roho iko chini.

Timu ya mchezo ninayofuata ni timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars, ninapenda kuifuatilia kwa sababu inawakilisha nchi yetu na hunipa fahari kuona wachezaji wakijitahidi kuitetea bendera ya taifa, pia hufuatiliwa baadhi ya timu kubwa za kimataifa kwa burudani na kujifunza mbinu za mchezo.

Naam mi ni mtu wa ubunifu. Naeza kubuni na kisa fulani kilifanyika. Kisha nikarekodi kwenye kamera ama kanda fulani halafu naiposti kwenye mitandao. Watu wanacomment wanaipenda.

Kazi za timu ya mbali hUwa nahakikisha kila nahakikisha nafanya kazi tu vizuri. Kwa kutumia tu yani kutumia mitandao, teknolojia kwa maana teknolojia ilikuja inarahisisha mambo. Naeza kuzungumza, naeza kuelekeza jinsi kazi nitakavyo enda. Naeza kuwaelekeza jinsi mitambo itafanya kazi. Naeza kuwa tumia picha ya mtambo fulani. Hivyo tu.

Naposhughulikia makosa kazini hufanya hivyo kwa uwazi, wajibikaji na kujifunza. Kwanza, kukubali kosa langu bila kuficha ili tatizo litambuliwe mapema hutafuta chanzo cha kosa ilo na kuchukua hatua za ki lekebisha, haraka, iwezekanavyo, pia huomba ushauri au msahada kutoka kwa wenzangu au wasimamizi kuikiwa, inahitajika. Mwisho, ujifunza kutokakana na kosa hilo ili, isijirudie tena. Hiyo hunisaidia kuboresha utendaji wangu wa utendaji na kuwa mfanya kazi bora zaidi.

Naamu nishai ona bahari. Bahari ya hindi. Katika njini hapa kwetu njini Kenya. Bahari nilipenda tu wanyama wake, bahari ina wanyama, bahari inasamaki, tufauti tufauti. Pia mchanga wa baharini si kama mchanga hu mwingine mchanga ambao unakatu kuwa mzuri tu. Kwa hivyo.

Shughuli zangu za siku za mvua wakati wa mvua hua naelekea tu kwa shamba langu ndogo na litengeneza na napanda mahindi. Hee napenda mvua kwa maana bila mvua bila mvua mambo yanaeza enda mlama juu. Juu mifugo ita kufa hata kuwa na chakula cha kutosha. Siku ya mvua yenye nilifurahia sana na wakati ya mvua ili kataa kunyesha saa kunyesha kwa mda mrefu kisha ikakuja ikakanyesha siku ndio nilifurahia. Pia mvua hubadilisha mpango kama umeamua kupanda bengu fulani. Unabadilisha unona mvua ni mingi wacha uweke bengu fula nyingine fulani. Wakati nasikia sauti ya mvua huwa tuna furahi najua tu lazima watu walime.

Naam napenda kucheza napenda kutazama michezo pia kwa sababu nikicheza huwa napunguza tu mafuta kwa mwili ni hali ya zoezi pia kutazama huwa tu najifurahisha tu nenda napunguza stress mawazo msongo wa mawazo napunguza na pia tu naji ni burudani tu.

Nikiamka huwa mara ninapoamka huwa nachukua dakika mbili au tatu naomba ili kufungua siku yangu vizuri kuianzisha vizuri. Kisha naenda kuandaa kiamsha kinywa au breakfast pia huwa napenda kuamka saa kumi na mbili, saa kumi na mbili ndio wakati wangu wa kuamka maana nakuanga nimetosheka usingizi. Napaswa kuyakamilisha ni kuosha nyumba, kupanga vitu hapa chumbani. Siku yangu kuwa tu, nzuri tu, inakuwa amazing.

Ninapo amka huwa na haomba. Na hili siku uangu ianzie vizuri. Napika na natayarisha kiamsha kinywa. Na kunywa ama na kula kiamshakinywa. Kisha naenda mahali watoni na haoga na pangapanga vitu chumbani. Na jitayarisha na naenda shuguliza siku.

Ninaandaa ripoti za kazini kwa mpangilio usahi na uwazi. Kwanza u kusanya uwa uwa na kusanya tarifa zote muhimu zinazo usiana na kazi hau mradi usika. Pili upanga taarifa hizo kwa kufuata muundo unaotokiwa kama vile utangulizi, maelezo ya kazi, matokeo, changamoto na mapendekezo. Kisha, huwakikisha ripoti inaluga rahisi na inayoeleweka bila makosa ya kisarufi. Pia ukaguwa takwimu na vilelezo ili viwe sahihi mwishu huwa na usoma. Tena ripoti kabla ya kuiwasilisha ili kuyakikisha imekamilika na inakidi matarajio ya wasimamizi.

Naamu napenda kufanya mara inate inadepend inategemea mara kuna kazi ingine napenda kufanya nikiwa peke yangu ili kuimarisha kuimarisha kuimarisha kazi yangu na pia napenda kufanya kazi na wenzangu kwa maana nikifanya kazi na mwenzangu huwa najifunza na pia wasemao wahenga umoja ni nguvu na pia tunapoleta mawasiliano pamoja huwa tuh mambo yako sawa naam kazi inatendeka kwa vile inafaa.

Nyama ambayo ninayo ipenda ni nyama ya mbuzi, nyama ya mbuzi ikiwa imechomwa maana, nyama ya mbuzi uwa tutahamu, na pia uwa na isi na niridhi, nyama ya mbuzi pia haina magonjwa mengi kama nyama zingine, nyama ya mbuzi huiva haraka, na mbuzi haina mambo mengi, so nyama yake uwa haina virus indani yake.

Naam, napenda kujifunza historia kwa sababu historia inatufunza pahali inji imetoka na kuielewa inji kwa undani. Na pia historia inatusaidia tu kujua pahali inji inelekea So, naipenda historia, napenda kujifunza historia.

Naam, nishawahifanya kazi ya kujitolea na kazi za kujitolea huwa ni kazi nzuri kazi pia zimebarikiwa na mungu kazi za kujitolea zinapaswa kufanyika kazi ambayo ni ya kujitolea nilifanya ni kuenda kutengeneza barabara gari zipite.

Mchezo ambao ningependa kuujaribu ni mchezo wa kuigiza ama mchezo wa ku wa futiboli. Maana mchezo huwa mchezo huwa mtamu pia ni zoezi, unafanyisha mwili zoezi, unapunguza mafuta. Unapunguza kama kuna marathi ya likuwa tu ya kushike pia. Yanakuwa tu sivirahisi kukupata.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya simu. Maana kuna njia tofauti ya mawasiliano. Kuna njia ya simu, njia ya kuongea moja kwa moja njia ya kutumana. Njia pia ya kuandika barua njia ni mingi zote nazipenda. Maana, lakini sana sana naonelea nipende hii ya moja kwa moja maana jibu huwa hapo kwa hapo. Hakuna kuchelewa ama.

Mtaa wangu naupenda kwa sababu una vijana barubaru, vijana wanapenda kufanya kazi, vijana wenye hawapendi kuzembea kazini, pia huo mtaa huwa umepolea, hali ya hewa ni nzuri, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna vita, kuna amani, yaani ninapenda huo mtaa juu. Mambo huwa enda, yaani hali ni kunastarehe, kuna kila kitu.

Ambao ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi ule wa kuongea na watu. Ni ujuzi napaswa na pia kuunda vitu ukapendali, carpenter. Kuunda vitu mbao cheza na hizo machine hizo za mbao kukata mbao pia kuunda vitu kutumia mbao. Na kuweka ile kung'arisha ama kubamba vitu na mbao.

Sichukii moja lakini mimi huvalia suruali. Maana napenda suruali kwa sababu suruali uficha uchi suruali pia nazuia baridi. Hivo hivo tu siketu ufanya hayo mambo tu. Lakini mimi kwa sababu mimi ni mwanaume navalia suruali ambayo inaizuia mambo mengi.

Kampuni ya teknolojia nanayoiamini ni ya tekno. Kampuni ambayo ina ina imetengeneza simu za tekno. Pia kampuni ambayo imejituma tu upande wa kiteknolojia.

Ninapo amka huwa nafanya tu na pumzika na pumzisha akili na huwa naanza kupumzika saa moja ambapo nimesha tayarisha cha mcha cha cha cha jioni cha jio na pia huwa mi si mtu wa shere napenda tu kupumzisha akili na pia kupanga kazi za siku inayofuata na vyo jiandaa navyo jandaa kulala na yaka atu filamfulani anza kuiangalia ili nipo tu na usingizi hivyo ndivyo na jebo na vyojiandaa kupo tu na usingizi huwa na isira wakati wa jioni maana siku imeishavizuri bila matatizo yoyote.

Naamu, nishawahi enda kwa tamasha la muziki, kwa sababu hii tamasha ilipatanisha na watu tofauti, tofauti, pia kucheza, kujifurahisha, ni kupunguza mawazo, ni kupunguza mawazo, pia kujionea wasanii tofauti, tofauti ambao singewaona tu hivi hivi, lazima ningeudhuria hizo tamasha, la sivyo ningekuwa nawaonea tu kwenye kioo.

Unapenda kufanya mazoezi asubui na pia na jioni. Asubui wanachangamisha tu misuli yangu na ninaenda naoga kisha natokea. Chino yoni naporudi kutoka kazini huwatu fanya zoezi na fanya zoezi ya kuimarisha afya pia zoezi ya kuimarisha misuri na kupa kuafya mchema.

Naam, napenda kupika maana ni jambo linalolifurahia na hatuwezi tukakaa bila chakula chakula pia hujenga miili. Wanasema mwili haujengwi na simiti, mwili unajengwa na chakula. Kwa hivyo napenda kupika na chakula ambacho napenda kupika sana sana ni mchele. Ndiyo maana huu huiva haraka na huwana naupenda tunasikia tu Ron Roho inapenda tu mchele mchele na mboge ya nyama, nyama ya kuku.